Jambo la kwanza ambalo huwa nafanya ili kushughulikia udhaifu wangu ni kutambua udhaifu wangu ni upi pengine kwa kuwauliza wenzangu ama wale ambao tunaofanya nao kazi baadae kutafuta ushauri ama kujaribu kutafuta ujuzi ya jinsi ambavyo naweza kurekebisha udhaifu huo na mwishowe ni kurekebisha kwa kupanga malengo yangu na kazi yangu ifaavyo.

Napenda kwenda madukani wakati wa jioni has sababu ya kwenda huu wakati, huu ni wakati ambao kuna bidhaa nyingi, yaani unam vitu vingi ambavyo unaweza kuchagua, pia wakati huu utapata kwa mamaduka mengi ya mefunguliwa, pia kuna watu wengi, na ikiwa kuna watu wengi, utaweza kutangamana nao kwa sababu mchana huwezi kutangamana nao kwani wako kazini mwao.

Chakula ambacho napenda kukishiriki ni chakula aina ya pilau. Sababu ya kukipenda hiki chakula ni kwa sababu pilau ina viungo vingi na viungo ambavyo huvutia sana. Viungo ambavyo hunukia vizuri. Mara ya kwanza kukila ni wakati nikua darasa la nane. Pale ambapo niliweza kutayarishwa na dada yangu mkubwa. Na badae niweza kukitayarisha. Siku ya mwisho kukila ilikuwa jana usiku.

Kitu ambacho mimi hununua zaidi ni mavazi na sababu yangu ya kununua mavazi sana ni kutokana na kazi ambayo ninaifanya ambayo ni kazi ya ualimu. Katika kazi ya ualimu, unafaa kuwa mtu ambaye ni nadhifu zaidi kwani unafaa kuwa kielelezo kwa wanafunzi. Hivyo basi kutokana na kuwa mwalimu nahisi kwamba huwa napendelea kununua mavazi ya kila aina yanayopendeza na pia mavazi ambayo ni ya heshima.

Chakula chajadi ambacho napenda ni ugali na sukuma wiki sababu ya kukipenda hiki chakula ni kwa sababu hiki chakula ni vyepesi sana kukitengeneza. Pia utapata kwamba hiki chakula hakihitaji pesa nyingi ili kuweza kukipata na mwisho nakipenda kwa sababu wakati nakipika hiki chakula utapata kwamba sukuma wiki ina virutubisho vingi ambavyo vinasaidia mwili.

Kinachonipa motisha kazini ni kuwaona wanafunzi ambao na wafunza wakie endelea vizuri maishani. Unapata kwamba umefunza mwanafunzi, aka hitimu kidato cha nne na mwishowe akawa daktari ama wakili. Vya basi motisha yangu ni wanafunzi ambao wanafanya vyema ama ambao wameweza kujiendeleza vizuri kimaisha na wamepitia mikononi mwangu.